Nchi ningependa kuitembelea ni nchi ya marekani. Nchi hiyo ninaipenda ama nimeisikia kwa sababu umaarufu wa teknolojia. Kitu ninachokumbuka kuhusu nchi hiyo ni jinsi inavyoendelea kwenye mitambo ya simu, teknolojia na mawasiliano. Ningependa kuona jinsi mitambo kama ya roboti, inavyofanya kazi. Nahisi vizuri kwa sababu nitaweza kusafiri.

Napenda kusoma gazeti kwa sababu kwa kupitia gazeti napata kuelewa jinsi, habari, michezo na pia mambo mingi ya kibiashara. Napo soma gazeti, mimi hua nafurahia sana kwa mambo ya nayo.